Niambie kuhusu mahali unapoishi Kwa sasa, mimi naishi kwenye chumba cha kukomboa sababu mimi nafanya kazi mjini na nikombali na nyumbani kwetu soo saa huu naishi kwenye one bedroom apartment ambayo nalipa Nimeikodi nalipa pesa ya rent kila mwezi, alafu utapata kwa hii nyumba, nikona chumba chakulala, ikona choo na bafu kwa pamoja, kuna mahala pa mapumzishi ama sitting room, na pia kuna kitchen, huku haina balcony, na pia ikona upande wa veranda. So huu ni alafu inakuanga karibu kilomita tano mbali na mahali ambapo mie hufanya kazi so kwa maramingi utapata huwa inabidi inanilazimu nitumie magari za public transport kufika kazini. So humu nimekuwa nikiishi kwa miaka miwili sasa sababu mahali ambapo nafanya kazi nimekaa hapo kwa karibu miaka mbili so hapa hivyo ndiyo jinsi ya mahali ambapo mimi ninaishi.

Je, unapenda asali hapa mi nitasema ndio kwa sababu mi hupenda asali na mara mingi utapata huwa naitumia kwa wakati ninapo pika chakula zangu utapata asubuni kikula mkate naongeza asali ikiwa niile mkate ambao umekauka, ikiwa chapati ya maji na mi hutia asali na pia utapata kuwa mi hupenda asali sababu zina manufaa mingi kwenye afya yangu na ni ileambayo ikona natural ingredients ambazo zita nifaidi kiafya, so huo ndio maana mi hupenda asali, alafu mara mingi mi asali yangu mi uleta kutoka kule nyumbani sababu wazazi wangu wanakuanga wanalea nyuki so hasali tunakuanga nazo kwa wingi so inakuanga mimi ni ngumu kwangu kununuwa hasali so huo ndiyo mana Napenda pia kutumia hasali halafu utapata ile asali ambayo mi utumia ni ile natural honey ambayo haijaongezwa preservatives zozote ama izi sukari zingine ni natural honey kutoka kwa nyuki wenyewe So huo ndiyo kitu tena ambao unafanya mi nipende asali na utapata pia kwa siku lazima kukue na asali kwenye chakula zangu Ama saa zingine natia tu chupani alafu naongeza maji na huo ndio maji ambao nitakua nikitumia kukunywa kwa siku na inasaidia kiafya kama kutoshikuwa na homa kukua tu na afya mzuri, kukata kilo So, huo ndiyo maana mi upenda kutumia asali.